Kila ninapuamka asubuhi, inaanza siku yangu kwa kuamka mapema na kujipa mudawa kujitayarisha bila haraka. Mara nyingini kiamka, napenda kujinyoosha kidogo, kuosha uso, na kisha kukaa kimya kwa dakika chache ili kupanga mawazo yangu. Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na utulivu na muelekeo mzuri. Baada ya hapo, kupata kifungua kinywa chepesi ili kunipa nguvu za kuanza shughuli za siku. Baada ya kufungua kinywa, hujiandaa kwa kazi au majukumu ya siku kwa kuangalia ratiba yangu na kuhakikisha nimepanga vipa umbele vyangu. Napenda kuhakikisha kila kitu muhimu kiko tayari mapema ili kuepuka msongo wa mawazo badae. Utaratibu huu wa asubuhi, hunisaidia kuwa nanidhamu, kuongeza umakini na kuifanya siku yangu ianze kwa mpangilio ulio mzuri na ulio mwepesi.

Kila siku najitahidi kufanya mazoezi mepesi ili kueka mwili wangu katika hali nzuri. Mara nyingi, huchagua mazoezi rahisi kutembea kwa kasi, kuruka kamba au kufanya mazoezi ya kunyoosha mwili nyumbani. Mazoezi haya hunisaidia kuamsha mwili, kuboresha mzunguko wa damu na kunipa nguvu zaidi ya kuendelea na shughuli za siku. Mbali na faida za mwili, mazoezi ya kila siku hunisaidia pia kiakili, ninapofanya mazoezi, huhisi msongo wa mawazo unapungua. Na mawazo yangu kuwa tulivu zaidi. Hii hunifanya nijiskie mtu mwenye nidhamu. Kujiamini na kuwa na mtazamo chanya zaidi katika maisha yangu ya kila siku.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni ajifunze kujiamini na kujidhamini bila kujilinganisha sana na watu wengine. Kila mtu ana safari yake, kasi yake na changamoto zake, hivyo ni muhimu kujitambua na kukubali uwezo wako. Kujiamini humsaidia mtu kufanya maamuzi bora na kusimama imara hata anapokutana na changamoto. Pia ningemshauri awe mvumilivu na asiogope kushindwa. Makosa na changamoto ni sehemu ya maisha na mara nyingi ndizo hufundisha mambo muhimu zaidi. Badala ya kukata tamaa ni bora kujifunza kutokana na yaliyopita na kutumia uzoefu huu kuboresha hatua zinazofuatwa. Uvumilivu hujenga nguvu ya ndani na hekima. Mwisho ningemhimiza kudhamini nidhamu na bidii katika kila analofanya. Mafanikio mengi hayatokani na bahati peke bali na juhudi za kila siku. Hata zile ndogo kwa kuwa na malengo wazi kufanya kazi kwa bidii na kuwa na mtazamo chanya kuna weza kumsaidia mtu kufikia ndoto zake taratibu lakini akika.

Wakati ya mapumziko ya mchana, mara nyingi hutumia mda huo kupumzika na kuupa mwili wangu nafasi ya kurajesha nguvu. Huwa nakula chakula cha mchana kwa utulivu bila haraka. Nikihakikisha ninakula chakula kinachonitosheleza na kunipa nguvu ya kuendelea na kazi za mchana. Wakati mwingine, hutumia mda huo kuzungumza na watu walio karibu nami ili kubadilisha mawazo. Baada ya kula, napenda kuchukua mda mfupi wa kutembea au kunyoosha mwili kidogo. Hii hunisaidia kuondoa uchovu na kuamsha mwili kabla ya kurudi kazini. Kutembea kidogo hunifanya nijisike mchangamfu zaidi na kuondoa msongo wa muwazo uliokusanyika asubui. Kwa ujumla, mapumziko ya mchana ni wakati muhimu kwangu wa kusawazisha mwili na akili. Ninapotumia muda huo vizuri, kurudi kazini nikiwa na umakini na nguvu mpya. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi hadi mwisho wa siku, jua linapotua.

Kila jioni ninapafika nyumbani kuanza kupumzika kwa dekika chache baada ya shughuli za mchana na kazi. Mara nyingi huanza kwa kuosha mikono kuondua uchovu wa mwili na kisha kukaa kwa utulivu nikiwa nimepumzika kidogo. Hiyo hunisaidia kuondoa msongo wa kazi na kuanza jioni kwa mtazamo tulivu. Baada ya hapo, hujiandaa kwa chakula cha jioni na wakati mwingine huangalia habari au kusoma kidogo ili kupanua maarifa yangu. Hii ni fursa nzuri ya kujifurahisha na pia kuzingatia kilicho muhimu kwangu binafsi. Bila kuingiliwa na shughuli za kazini hii hufanya jioni iwe yenye mpangilio na ya kufurahisha. Mwisho, kabla ya kulala kuweka mpango wa kazi na malengo ya kesho. Kujiweka tayari kisaikolojia na kifiziki kwa kuandanguo vifaa vya kazi na kuhakisha kila kitu kiko sawa. Utaratibu huu husaidia kuanza siku mpya bila msongo. Na kwa umakini ambao uliyo mkubwa zaidi ili ninapoanza kazi.

Chakula ambacho nacho kipenda zaidi ni ugali na mboga za kienyeji pamoja na nyama na samaki. Kwa sababu ni chakula kinacho nishibisha na kunipa nguvu ya kutosha. Inapenda ugali kwa sababu ni rahisi na ni asili na unaendana vizuru na aina nyingi za mboga. Mboga za kienyeji hunifanya ni jisikie mtu mwenye afya njema na hunikumbusha vyakula vya nyumbani. Sababu nyingine inayofanya ni pende chakula hiki ni latha yake na jinzi kinavyo tayarishwa kwa uwangalifu. Mboga zikichamushwa hau kukaangwa vizuri pamoje na viungo vya asili, huwa na latha tamu sana. Inapokula chakula hiki, huhisi faraja na kuridhika. Hasa baada ya siku ndefu ya kazi. Kwa ujumla, chakula ninachokipenda zaidi ni kile kinachochanganya lishe bora na latha nzuri. Chakula cha aina hii hunipa nguvu za mwili, kunifanya nejisikie imara na kuniletea furaha ya kula bila kujilaumu. Ndiyo maana ni nakithamini na kukichagua mara nyingi inapowezekana.

Ninapendelea kazi ambayo yalio na utulivu na mpangilio mzuri aMbapo kila kitu kiko kwenye nafasi yake na hakuna kelele nyingi. Mazingira kama haya hunisaidia kuwa na umakini zaidi. Kufanya kazi kwa haraka bila usumbufu na kupunguza msongo wa mawazo. Ni vizuri pia ikiwa kuna mwanga wa kutosha na hewa safi. Jambo linaloongeza nguvu na umakini kazini aitha napendelea mazingira ya kazi yenye mshikamano na ushirukiano kati wafanyikazi. Nafasi kama hizi, zinahamasisho ubunifu kubadilishana mawazo na kusaidiana pale panapokuwa na changamoto. Mazingira yenye heshima na motisha hunifanya nijisikia huru kutoa mawazo yangu na kushirikiana kikamilifu na wenzangu. Zaidi ya hayo, napendelea mazingira yenye zana za raslimali zinazohitajika kufanya kazi kwa ufanisi. Ikiwa kila kitu kiko tayari na kikitolewa kwa wakati. Pazidisha tija na kurahisisha kazi. Kwa jumla napendelea mazingira ya kazi yenye mchanganyiko wa utulivu, mshikamano na ufanisi kwani haya hunifanya ni pia yanatoa matokoe ambayo yaliyo bora.

Sera ambayo ninayoiona ni muhimu kwa kampuni ni ile inayohimiza heshima na usawa kwa wafanyikazi wote. Kila mfanyikazi anapasa kuheshimiwa bila kujali cheo, jinsia, dini au rangi yake. Hii inajenga mazingira ya kazi yenye mshikamano, kupunguza migongano na kuongeza motisha ya wafanyikazi kufanya kazi kwa bidii. Pia, ninaona sera ya uwazi na uwajibikaji kuwa muhimu sana. Kampuni inapasa kutoa taarifa muhimu kwa wakati na kuhakikisha kila mfanyikazi anajua majukumu yake na malengo ya shirika. Uwajibikaji unahakikisha kila mmoja anashirikiana kikamilifu na makosa au changamoto zinashughulikiwa kwa haraka na kwa uwazi. Zaidi ya hayo sera inayohimiza mafunzo na maendeleo ya wafanyikazi ni muhimu. Kampuni inayotoa fursa za kujifunza na kupanua ujuzi wa wafanyikazi husaidia kuongeza tija, ubunifu na kujenga uhusiano mzuri kati ya wafanyikazi na management. Sera hizi zinachangia mafanikio ya kampuni kwa mbioni mrefu.

Ninapenda mziki wa aina zinazoburudisha na kunipa hali ya utulivu, kama mziki wa kimataifa wa popu na kidogo wa jazz. Mziki huu hutusaidia kupunguza msongo wa mawazo, baada ya siku ndefu na kunifanya nijisikie furaha na mchangamfu. Mara nyingi, napenda kusikiliza mziki wakati wa mapumziko au usiku ili kupumzika baada ya shuguli nyingi. Pia napenda mziki wa mtindo wa kienyeji kama tarabu au benga, hasa wakati wa sharehe wa shuguli za kifamilia. Mziki huu hunipa hisia za kifamilia na urafiki na kufanya tukio lolote kwa la kufurahisha zaidi. Kwa kusikiliza mziki wa kienyeji, upata pia fursa ya kuungana na tamaduni za kihistoria ya jamii. Kwa ujumla, napendelea mziki unaongeza furaha na utulivi kwa wakati moja. Mziki ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwani hunisaidia kushugulikia mawazo, kupata mskumo na kujiburudisha kila siku.

Ningependa kujifunza ujuzi wa usimamizi wa fedha binafsi kwasabu ni muhimu katika kupanga maisha kifedha na kufanya maamuzi bora ya kimaisha. Kujua jinzi ya kuunda bajeti kuwekeza na kuwepuka madeni ya siyo ya lazima kuna nasaidia kuhakikisha udhabiti wa kifetha kwa mdamrefu. Ujuzi huu pia unarahisisha kufikia malengo binafsi kama kununua mali kuanza biashara au kujiandaa kwa dharura za kifetha. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa kitekinolojia na programu za kisasa zinazotumika kazini. Hii ni muhimu kwa sababu inaharasisha kazi, uongeza ufanisi na kunipa nafasi ya kukua kita aluma. Kujua kutumia zana kama spreadsheets, programu za uchambuzi na zana za ushirikiano wa timu. Kuna nifanya niwa na faida kubwa katika kazi zangu za kila siku. Zaidi ya haya, ningependa kujifunza ujuzi wa mawasiliano bora na uongozi. Ujuzi huu kusaidia kushugulikia migogoro, kuongeza timu na kushirikiana kwa ufanisi na wengine. Kujua kuwasiliana kwa uwazi, kusikiliza kwa makini na kutuomotisha kwa kundi kwa pamoja.

Mfanyabiashara bora zaidi ni yule anaejua kuunda mpangilio mzuri wa biashara yake na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa ufanisi. Anajua kuweka malengo wazi, kupanga raslimali na kufatilia maendeleo ya kila kipengele cha biashara. Nidhamu na ubunifu ni sehemu muhimu kwake. Kwani, hufanya biashara yake kuwa na tija na kuendelea kukua kwa muda mrefu. Pia, mfanya biashara bora anajua umuhimu wa kuzingatia wateja wake, anatoa huduma au bidhaa zenye ubora wa juu, kusikiliza mahitaji ya wateja na kujenga uhusiano ambao wa kudumu. Uelewa huu wa wateja, kusaidia kujenga biashara yenye sifa nzuri na kuhakikisha wateja wanarudi tena na tena. Zaidi ya hayo mfanyabiashara bora ana mtazamo wa kusimamia hatari na kushughulikia changamoto kwa busara. Anajua kwamba biashara ina changamoto zake lakini anazikabiliana kwa kutumia mbinu za busara kupanga shughuli na kufanya maamuzi yenye msingi wa kweli. Uwezo husaidia kuendeleza biashara kufikia mafanikio yake.

Mara nyingi wikendi na pumzika kwa dati ni kijaribu kuwa chilia mawazo yote ya kazi ya wiki nzima. Napenda kuchukua muda wa kusikiliza mziki ni nao upenda kuangalia filamu wa video fupi na kuchekesha. Na wakati mwingine hata kuandika au kuchora kidogo. Hii, inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kujiweka katika hali ya furaha na amani. Mbali na haraka za kila siku. Wakati mwingine, napenda kutembea karibu na nyumba. Bustani au sehemu za kijani. Ni kifurahia manthari na upepo mwanana. Pia, napenda kukutana na familia na marafiki. Kuzungumza kuhusu mambo mbalimbali yasiyo ya kazi, kushiriki kicheko na kushirikiana kwenye shughuli ndogo ndogo zinoza furahisha. Hii ina nisaidia kujenga mahusiano bora na kunifanya ni jisikie zaidi kuwa na dhamani na furaha. Mwisho, weekendi pia ni nafasi nzuri ya kupanga wiki ijayo kwa kwa uangalifu, napanga bajeti kidogo, kupanga muda wakazi na mapumziko na kujiandaa kisaikolojia na kiakili. Hii inanisaidia kwanza wiki mpya nikiwa na nguvu R na moyo safi. Tayari kushughulika zaidi.

Shuguli yangu ya kupendezwa zaidi ni kujifunza na kushiriki maarifa mapya kila siku. Napenda kusoma au kusikiliza mambo ya nayo niongoza uwelewa. Hasa kuhusu teknolojia, kazi na maendeleo binafsi. Kujifunza kunisaidia kukua kiakili na kunipa mtazamo mpana wa maisha pamoja na kunifanya niwa tayari kukabiliana na changamoto mpia. Pia kufurahia kuzungumza na watu, kushauri pale inapohitajika na kusaidia kutatua matatizo yao. Wakati wa kupumzika, napenda kusikiliza mziki na kutafakari kwa utulivu ili kuipa akili nafasi ya kupumua na kujianda kwa siku ambaye inayofuata.

Mara nyingi wikendi, napenda kupumzika na kujipa muda wa kujitunza baada ya wiki ndefu ya kazi. Hua nalala vya kutosha, nasikiliza muziki, au natazama vipindi vinavyo niburudisha ili kupunguza mawazo ya kazi na msongo wa mawazo ulio kusanyika kwa siku kadhaa. Mda hunisaidia kurejesha nguvu na utulivu wa akili. Pia hutumia wikendi kupanga na kutathmini mambo ya wiki iliyopita pamoja na kujiandaa kwa wiki inayo fuata. Napenda kupanga malengo madogo, kusafisha mazingira yangu na kuandaa ratiba ili kazi izangu ziende kwa mpangilio mzuri. Hii hunipa amani ya moyo na kunifanya nianze wiki mpya nikiwa na mwelekeo ulio wazi. Vile vile, wikendi ni muda wa kushirikiana na familia au marafiki. Huwa tunazungumza kutembeleana au kushiriki shughuli za kijamii zinazoongeza ukaribu. Wakati mwingine napenda kutoka nje kutembea au kufanya mazoezi mepesi ili kuupa mwili akili na nguvu mpya kabla ya kurejea kwenye shuguli za.

Juisi ya matunda ambayo ni nae ipenda zaidi ni juisi ya maembe. Napenda ladha yake tamu ina halisi na harufu yake nzuri inayoburudisha. Asa inapokuwa baridi. Juisi ya maembe hunipa nguvu na hunifanya nijisikie nikiwa freshi. Asa siku za joto. Pia napenda juisi ya chungwa kwa sababu ni nyepesi na ina ladha ya kukata kiu. Hunisaidia kujisikia mwenye afya na hunipa vitamini muhimu kwa mwili. Wakati mwingine, huchanganya na matunda mengine kama passion li kupata ladha tafauti na ya kufurahisha zaidi.

Ninapafuraha kuwa nyumbani, mara nyingi napenda kupumzika kwa utulivu na kufurahia mazingira nyumbani. Huwa nasikiliza mziki mpole, natazama kipindi au filamu ninayoipenda wakati mwingine napenda kukaa kimya, nikitafakari au kupanga mawazo yangu bila haraka. Pia napenda kutumia muda huo kufanya mambo madogo yanayonipa furaha kama kupanga chumba, kuandaa chakula, ninachokipenda, na kuzungumza na familia. Kuwa nyumbani hunifanya nijisikie salama na huru. Na hunipa nafasi ya kujiburudisha katika hali ya kawaida na kujiandaa kwa shuguli ambazo zinazafuata badaye.

Malengo ya kila mwezi kazini, kwanza hufanya tathmini ya maandalizi ya mwezi uliopita, naangalia ni kazi gani zilienda vizuri, ni changamoto gani, ambazo zilizojitokeza, na ni nini kinaweza kuboreshwa hii husaidia kuweka msingi thabiti na kupanga malengo mapya. Baada ya hapo, hufanya orodha kazi muhimu zaidi ambazo lazima zimalizwe mwezi huo. Kila kazi hupewa kipaumbele kulingana umuhimu wake na muda unaohitajika. Hii inasaidia kuhakikisha kila jambo linakua na mpangilio na hakuna kinachopitwa. Kisha, kuchambua rasilimali zinazohitajika kama muda, zana au msaada wa wenzangu. Hii husaidia kuepuka kuchelewa na kuhakikisha malengo yanatimia kwa ufanisi. Pia huweka kipimo kidogo cha wiki kuangalia maendeleo ilikuwezesha kurekebisha hatua zangu iwapo zinahitajika.